Naam, kuoga kwa maji moto huleta raha, maanake mwili huwa tulivu na haina uwoga wowote kama maji baridi. Lakini kwa kawaida, maji baridi huwa mazuri, maanake huwa na faida zake pia, hasa kwa vijana. Mimi hupenda kutumia maji baridi, kwanza wakati wa mchana na pindi jua linapowaka sana. Lakini majimoto mimi hupenda kutumia masaa kama vile asubuhi kabisa na usiku, maanake wakati huo kuna baridi, na iwapo unaweza kutumia maji baridi sana, unaweza kupata mafua na utaweza kukohoa sana. Na unaweza kuugua. Kwa hivyo, mimi hupenda kutumia maji moto wakati huo na maji baridi mchana. Naam.

Mimi ningependa kuwa ngwiji wa kuendesha gari, manake licha ya kwamba najua kuendesha gari nahisi kabisa ni kama siko katika daraja ambayo nahitaji mimi mwenyewe. Pia ningependa kujua kuendesha gari kwa sababu marafiki zangu wengi wako na ustadi ya hali ya juu katika kuendesha gari. Iwe kuendesha gari mbio, iwe kuendesha pole pole iwe kuwa gangari unapokuwa barabarani mimi nahisi kuwa niko chini kidogo katika ustadi wa kuendesha gari, kwa hivo ningependa kujiunga na shule ya kuendesha gari na kuweza kuongeza daraja yangu na ustadi wa kuendesha gari kabisa.

Ili kuweza kujipeleka mbele na kuongeza maarifa yangu kazini mimi huweza kujiunga na wenzangu na hupenda sana kuulizia pale ambapo sielewi pia kuulizia naweza kutumia simu au kompyuta ili kuweza kujua jinsi ninavyoweza kuimarisha ustadi wangu na kupunguza udhaifu kazini pia mimi hupenda kuuliza wenzangu wawe wakubwa, wawe wadogo kazini mimi hupenda kuuliza jinsi ambavyo tunaweza kufanya jambo fulani na hivyo ndivyo mimi hujiendeleza kazini kila siku manake bila kuuliza maswali hayo nitaweza kubaki palepale na udhaifu huo huo kabisa.

Mimi hufuga njiwa, njiwa hizo huwa za kupendeza mno, njiwa hizo huwa wazoefu sana wa watu manake hawaogopi wanakuwa wengi. Njiwa moja huweza kutaga mayai mbili na huweza kujifungua kinda ndogo ndogo ambavyo hukua kubwa kisha baadaye sisi huweza kuziuza na chakula zake huwa kwa bei rahisi na pia njiwa hizo huweza kuleta mandhari ya nyumbani ya kuwa ya kupenda za manake unaweza pata njiwa hizo ziko katika rangi tofauti tofauti. Yaweza kuwa ya nyeusi, yaweza kuwa ya mchanganyiko, nyeupe rangi ambayo mimi hupenda sana ni njiwa za nyeupe ambazo zimechanganyika na rangi ya ya nyeusi na ambazo zimenona vizuri, zinafurahisha kabisa mimi hupenda njiwa sana sana sana na ambaye ninafuga sahii nyumbani na pia mimi huwaweka ili waweze kuwa wengi manake wao huweza kuleta mapato kwetu.

Mimi sipendi kununua vitu mtandaoni, manake nishawai jaribu kununua chombo ambacho ilikuwa simu na hapo awali niliweza kununua simu mtandaoni na simu hiyo iliweza kufika lakini ilikuwa na shida manake haikuwa inafanya vizuri pia ilikuwa katika hali duni manake kamera yake haikuwa safi na niliweza kutumia pesa mingi kununua simu hiyo basi hivo ilifanya nikaboeka sana na nika ni kama siwezi kununua tena vitu mtandaoni lakini hivi majuzi nimejaribu tena kununua simu nyingine mtandaoni na iliweza kuwa simu nzuri sana na nilifurahia na iliniacha nikiwa na fikra ya kudhania kuwa si tu kila mahali waeza pata kununua vitu mtandaoni vina shida. Mara mingi pia unaeza kupata vitu ambavyo unanua mtandaoni viko sawa na za ustadi kabisa.

Mimi hupenda msimu wa hapo wakufunga Ramadhani maanake mimi ni mwislamu. Wakati huo sisi huweza kufunga Ramadhani na wakati huo sisi huweza kufanya mambo mengi mazuri yakutuweka karibu na mwenyezi Mungu msimu huo wa Ramadhani huweza kutuweka katika hali tulivu na mtu huweza kusikia akiwa akiwa mzuri sana na akiwa karibu na mwenyezi Mungu pia wakati huo mtu huwa na bahati nyingi sana maanake mimi naamini unapokuwa mtu mzuri Mwenyezi Mungu pia anaweza kujibu maswali zako na maombi yako kwa hivyo mimi hupenda sana wakati huo maanake pia chakula huwa ya kufurahisha sana chakula tamu na wakati huo pia watu wengi huwa wana wako pamoja wanawasiliana vizuri urafiki huwa uko hali ya juu na kila kitu hua shwari kabisa wakati huo.